Nivae nini leo, hewa niya joto au baridi? Hebu niangali njee kwanza, jua linaonekana, lakini kuna upepo. Nandhani nguo za kichwani na nguo nzito kidogo. Yule shati la bluu na surwali nyeusi, viatu gani? Zandali au viatu vya kufunga. Kwa kazi, nandhani viatu vya kufunga ni bora. Nitachukua jaketi ni mwagi kwenye mkoba kama itakuwa baridi jioni. Mwavazi mazuri yananiwazesha kufanya kazi kwa ujasiri Ninataka kuonekana mtu mzuri na waheshima Nandhani mahali hapa ni sawa.

Wikendi inakuja, nifanye nini siku ya jumamosi, labda niende sokoni kununua mahitaji ya nyumba, au nipumzike tu nyumbani, nisome kitabu, nina kitabu kimoja sijasoma tangu wiki iliyopita, familia wangesema tuende ziara kwa bibi, hatujamuona kwa muda, hiyo ni wazo zuri, tutachukua zawadi kidogo labda matunda au mkate, nadhani tutafurahia muda kwa moja, lakini naomba tupumzike pia, tumekua na kazi nyingi, Nitawaza mpango mzuri turidhike wote.

Ni na miadi ya daktari kesho. Saa tisa asubuhi, lazima nifike kwa wakati. Nimekuwa na maamivu ya kichwa kwa wiki mbili. Natumai ni daktari ya tanisaidia. Lazima nichukue kadi yangu ya hospitali na makaratasi yote ya dawa za awali. Je, nihitaji kwenda na mtu mwingine? Nandhani nitaweza kwenda peke yangu. Hospitali iko karibu. Nitachukua basi moja tu. Ninahitaji kuuliza daktari kuhusu muumivu ya mgongo pia. Nimekuwa natatizo hilo kwa muda Labda taniandikia dawa au atanikabithi kwa mtaalamu, afya ni muhimu sana. Siwezi puuza dalili hizi.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

Ni natamani kusikiliza mziki leo. Ni aina gani inafaa? Labda mziki wa zamani ule wa baba zetu. Kuna nyimbo nzuri za tarabzi na burudisha moe. Au nisikilize rumba. Inafuraisha na kunifanya nitake kucheza. Nina mkusanyiko mzuri wa nyimbo kwenye simu yangu. Nitachagua nyimbo wa kupendeza. Ni usikilize ukijirudia. Mziki unanguvu ya kubadilisha hali ya moyo. Ukiwa na huzuni muziki unakuondolea, ukiwa na furaha unakuongezea, leo ni nahisi vizuri, nitacheza kidogo tu nyumbani, hakuna mtu anaona, nita furahia bila aibu.

Nyumba inahitaji kusafishwa leo. Vumbi ilimejaa kila mahali. Nitaanza na chumba chakulala nifunge vitanda vizuri. Vyombo vya kuchomea vikohozi vina hitaji kunawishwa. Sakafu lazima ifagiwe na kupanguliwa. Inahitaji kusafisha bafuni pia. Iwe safi kabisa. Kazi ni nyingi lakini nitafanya polepole. Nitawasha muziki, nifanya kazi ikiwa na furaha. Watoto watanisaidia kupanga vitu vyao. Nyumba safi inatoa amani ya moyo. Ninafikiri ni tatumia saa mbili tu baada ya kusafisha. Tutakaa kwenye nyumba safi na kupumzika.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

Nipike nini leo kwa chakula cha mchana? Kuna samaki kwenye jokufu nilimnunuwa jana. Nitaupika na nazi, watoto wanapenda mchuzi wa nazi. Inahitaji limau na tangawizi kumtia ladha. Je niandae ugali ya uwali. Nadhani wali ni bora unaiva haraka. Nitakata vitungu vidogo vidogo na pilipili pia. Samaki lazima uwe na ladha nzuri. Familia wanatarajia chakula kizuri. Nitapika pole pole, wala haraka sana. Chakula kinapopikwo kwa upendo na subira huwa kitamu zaidi Nitaita wote tulale pamoja.

Kununua vitu mtandaoni ni rahisi sana. Ni hatari pia. Unaona kitu kimoja, kisha unaona vingine. Unakuenda ukiagiza vitu usivothi hitaji. Garama inakua kubwa mwishoni. Ninahitaji kuwa makini zaidi. Nitatengeneza orodha ya maitaji kabla ya kufungua tuvuti Nitanunua vile vitu vilivio kwenye orodha Sitangalia vitu vingine Lazima pia nilinganishe bei katika maduka mbalimbali Mara nyingi kuna shuka tofauti kubwa Pia nisome maoni ya watu waliokwisha nunua Niseme kama bidha ni nzuri kununua mtandaoni ni salama ikiwa utokuwa na busara Nitajihadhari.

Mitandao ya kijamii inanichukua mda mwingi, niko pale kila saa, naangalia watu wanachapisha nini, je hii ni matumizi mazuri ya wakati, sina sioni faida kubwa, naona picha za watu na maisha yao mazuri, ninahisi vibaya lakini ninajua wanaonesha sehemu nzuri tu, sio halisia wote, ninahitaji kupunguza mda huu, labda nitaeka kikomo dakika thelathini kila siku tu, nitachapisha vitu vya maana, sio kila kitu, sitatafuta sifa za watu, Nitatumia mda wangu vizuri zaidi, nitasoma vitabu au kuzungumuza na familia maisha ya kweli ni muhimu kuliko maisha ya mtandaoni.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

Ninahitaji kupanga pesa zangu vizuri mwezi huu, mshahara ulingia jana, lazima nigawe kwa busara Panganyumba kwanza shilingi hizi, umeme na maji shilingi hizi, chakula kwa wiki nne nadhani shilingi hizi, zitatosha Ninahitaji kuweeka akiba kidogo kwa dharura za badaye, labda shilingi elfu mbili, watoto wanahitaji vitu vya shule, vitabu na kalamu Nimesahau deni la jirani lenye nilimkopa mwezi uliopita Lazima nimlipe leo pesa zinakwisha haraka sana ninaitaji kuwa makini zaidi na matumizi Nadhani mwezi ujao nitaweka akiba zaidi.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

Barua pepe zangu ni nyingi sana. Nimepokea miya moja leo tu. Je, nizisome zote? Nyingi ni matangazo tu sio muhimu. Nitazifuta bila kusoma. Lakini kuna kadhaa zinahitaji majibu ya haraka. Nitachujia kwanza niangalia zipi ni muhimu. Zile kutoka kwa maneja na wateja kwanza. Nitajibu moja kwa moja. Zingine nitazimia kwa baadaye. Ninaitaji mfumo bora wa kusimamia barua. Labda nitatengeneza folder nipange kwa aina. Barua zilizobaki ningeweza kutuma jibu moja kwa ote. Kazi hii inachukua muda mwingi sana nadhani saa mbili kila siku ni kwa barua pepe tu.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

Nimepata kitabu kipya tangu wiki mbili, bado sijasoma. Nimekua na shuguli nyingi, leo nitachukua muda kusoma angalau kurasa kumi. Kitabu kinazungumzia historia ya nchi yetu. Ni muhimu kujua. Napenda kusoma jioni kabla ya kulala. Moyo wangu unatulia. Magazeti ni nasoma asubuhi, lakini vitabu ni kwa jioni. Watoto wangu wanaona ninapenda kusoma nao wanaanza kupenda. Nitabia mzuri kuwapa. Maktaba ya karibu ina vitabu vingi. Nitakuenda wiki ijayo. Kusoma kuna fungua akili kujua mambo mapya.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

Msimu wa mvua umeanza ni wakati mzuri kupanda mboga shambani nitapanda mahindi na maharagwe wiki hii ardhi iko tayari nimeshailima wiki iliyopita mvua itasaidia mimea kukua haraka ninaitaji kununua mbegu mbora Nitakwenda kwa mkulima mjuzi, yeye ana mbegu za aina nzuri zinazaa sana Misimu huu ni rahma kwa wakulima wote Lazima nitumie wakati huu vizuri nisipoteze nafasi Nitaomba watoto wanisaidie kupanda Wajifunze pia, mavunoo mazuri yatatusaidia familia nzima Tutakuwa na chakula cha kutosha.

Lazima niende kutembea, nimekaa sana nyumbani wiki hii, mwili wangu unahitaji mzozo, nitakwenda uwanjani karibu na nyumba, kuna njia nzuri ya kutembea huko ina miti mingi, nitachukua maji nisikauke, labda nitakutana na jirani zangu, tunaweza kutembea pamoja, mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima, nilijaribu kuenda asubuhi lakini sikuamka mapema, nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu, nitafanya hivyo wiki mzima, nitengeneze tabia nzuri.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

Ninahisi usingizi sana. Nisaa ngapi? Saa tatu usiku. Lazima ni lale mapema. Kesho niamke a subuhi. Kitanda kinaonekana kizuri sana sasa hivi. Nimezima taazote na kufunga milangu. Jie nimeweka kengele ya saa nne a subuhi hebu niangalie. Ndiyo imewe kwa vizuri. Nitazima simu yangu isilete kelele usiku. Naomba ni lale usingizi mzuri bila kuvunjika. Wiki hii imekuwa ya kuchosha, mwili unahitaji kupumzika kesho nisiku mpia, nitakuwa na nguvu tena Lala salama, moyo wangu, usiku mwema.

Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu, je, ninazitumia zote nadhani nusu tu. Nizifute zile zizitumia zinachukua nafasi, programu ya mawasiliano ni muhimu. Nitunze programu ya ramani pia ninaitumia kila siku na nisaidia kupata njia Programu za michezo je, zinifaa labda moja au mbili tu kwa burudani Nizifute zingine, nina programu za kusoma habari, kadha ni zaina moja, nitaweka moja tu, bora zaidi Programu ya benki ni lazima. Nalipisha bili na kuangalia pesa. Nadhani nitaweka programu kumi tu. Simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.